Unapenda mikutano ya aina gani? Mie napenda mikutano ya chama. Chama ni jinsi mnavyochanga pesa na kupea mtu mmoja. Tunaiita chama. Ni lazima tuwe na mkutano tuelewe ni nani ataweza kuweka pesa na ni nani atapata kupewa hizo pesa. Napenda kuenda mkutano ya chama sana.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri. Sifa mzuri kwa kiongozi ni kama kupiga kifua au kumuita jina lake kwa nguvu. Pia kumsifia kwa vitu amefanya na zenye hajafanya. Kwa hivyo.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati wa wasiwasi ninatulia na kufikiria mahali pamoja. Naketi na kuwazua nikitafuta suluhisho kwa mawazo au wasiwasi ninayo.

Je unapenda kucheza mchezo ya video. La hasha mie sipendi kucheza michezo ya video. Miye napenda kucheza mchezo unaoitwa pool Pool ni mchezo unatumiwa na mipira kumi na saba. Moja nyeupe na mashimo masita. Mimi sipendi kucheza mchezo ya video.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo kifaa cha cha teknolojia siwezi ishi pasipo ni simu simu ni ni teknolojia ya muhimu sana inayotusaidia kuwasiliana pia kutumia pesa na kutoa simu ni teknolojia ya muhimu kwa maisha ya sasa.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Mimi nalala masaa, masaa sita kila siku. Inavyostahili. Ukilala masaa chache. Unaamka kama kichwa inakuuma.

Muziki gani unayosikiliza mara nyingi? Muziki ninaayo isikiliza mara mingi au ninayoipenda. Ni ya mwimbaji mmoja jina lake linaitwa toxic Toxic ni mwana mziki mashuhuri sana na ni mkenya mwenzetu. Pia anaimba ngoma za kupendeza zaidi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai mie napenda chai kuliko kahawa chai ni bora kuliko kahawa kwa sababu chai nimelelewa nayo na pia nimezoea ikiwa na skari mingi na pia maziwa nyingi chai ni kitu ninayo itumia kila asubuhi.

Je, umewahi kulima? Naam, nimewahi kulima. Nakumbuka siku moja tukiwa manyumbani ilitubidi tulime ili kupata mazao ya kila siku. Ulimaji ni bora zaidi.

Je umewai kufuga mnyama. Naam ni imewai kufuga mnyama. Nina umbwa moja kwa jina na loose laki. Lakini umbwa mzuri. Na pia ni mweupe. Lakini mnyama anayoeshima sana. Napenda mnyama huyo sana.

Jee unapenda chakula kitamu. Ndio napenda chakula kitamu, chakula kitamu kina ladha yenye kuvutia. Na pia napenda kula chakula yenye inasaidia mwili napenda kula ugali kwa samaki.

Jusi gani ya matunda unayoipenda? Mie napenda maembe, napenda jusi ya maembe sana. Maembe ni mwenye sukari na pia mwenye latha nzuri sana jusi ya maembe ni bora zaidi kuliko soda.

Unapanga kazi zako vipi? Mie napanga kazi zangu, kwa kila asubuhi, kuingia kazini na kung'arisha vifaa vya kazi. Kisha nijitayarishe kungoja wateja. Unafanya najipanga mapema kabla ya wateja kufika kazini.

Nini kinachokupa motisha kazini? Mie kazini nina motisha kathali moja au mbili. Motisha ya kwanza ni kazi ninayoifanya ninaifanya peke yangu. Wakati wateja wanakuja wengi inabidi waningoje nimalize moja bada ya moja. Hiyo ni kati ya matatizo ninayokumbatiana nayo kazini.

Ni zoezi gani nzuri uliojenga. Ni zoezi nzuri ninayoithamini mie ni ya kukimbia. Kukimbia inasaidia mafua kufunguka na pia Homa Kuitimua mbiyo kukimbia pia unasaidia. Kwa kurahisisha na kuweka miguu yako nguvu.

Je unapenda kutembea msituni? Naam napenda kutembea msituni ila naogopa nyoka sana nyoka ni mnyama mmoja hatari na pia mwenye sumu kila nikitembea msituni namuangamizia macho kumuangalia kama yupo karibu.

Ni somo gani ulioipenda shuleni? Somo nilioipenda shuleni ni somo la hesabu. Hesabu ni jambo la muhimu zaidi kuyelewa kwenye kenya yetu. Kila kitu unayofanya ni hesabu. Pesa pia ni hesabu chakula na maisha unavyoishi ni hesabu. Somo hilo la hesabu limenifunza mengi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi utaratibu wangu wa kila asubuhi. Ni kuamka na kunawa uso yangu. Kisha naikula kinywa changu cha asubuhi napenda kunywa chai kwa mandazi au chai kwa mkate. Pia nikiamka nahisi mwenye furaha na mwenye mazungumzo mengi. Pia napenda kufanya kusafisha vitu kabla kutoka kwenda kazini.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwai? Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kila asubui naiweka saa yangu kuniamsha saa moja kasorobo. Pia niwe kazini kabla ya saa mbili. Sipendi kuchelewa.

Unapenda kuandika au kuongea. Kuandika ni namna mzuri ya kutosahau kile ulichoandika. Lakini kuongea ni namna ya kuzungumza. Na pia kufupisha maneno unayo ongea kuongea ni bora kuliko kuandika.

Niyambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Nikitoka kazini. Na kuanga mwenye mchovu zaidi. Nikitaka kupumzika na ingia kwa bafu na kuoga maji wa moto. Maji wa moto hunituliza na pia unifanya kusikia mwili Umetulia. Kisha na ingia kwenye kitanda. Na kujiekelea hiyo hufanya nasikia bora zaidi.

Unapenda kununua nini zaidi Mi napenda kununua mkate. Mkate ni kitu natumia kila asubuhi na chai kabla ya kuenda kazini. Najipata nanunua mkate mara mingi.

Unapangaje wiki yako ya kazi mimi kazi yangu naenda kila asubuhi wakati wa saa mbili kisha kutoka saa kumi jioni kila siku ninaifanya hivyo kwa utaratibu zaidi kisa na maana watu wamenizoea niki fika saa mbili na kutoka saa kumi kazini.

Je umewai kufanya kazi ya kujitolea naam mi ufanya kazi ya kujitolea maramingi kama nikitoka nje nipate kwa geti au huko nje makaratasi ni nyingi mie huzikusanya na kuzichoma kueka usafi na pia kuwa na mazingira bora.

Nini kueka afya mzuri? Kwa kueka afya mzuri ninahakikisha nimeila chakula bora na pia matunda. Kadhalika kwa siku. Pia ni uhakikishe kufanya zoezi kila asubuhi na jioni kabla kulala.

Unapenda rangi gani kwa ukuta ya chumba mie napenda rangi ya kijani mno mie kwa ukuta ningeweka rangi ya kijano na nyeupe chini ingekuwa yenye kupendeza zaidi.

Unasherekea sikuku vipi nasherekea sikuku kwa kuila na familia yangu na kwa kuchinja. Pia usherekea sikuku kwa kutembea mahali kugeni kabisa.

Jee unatumia teknolojia ya sauti mie situmi teknolojia ya sauti kwa sasa ila nikiwa na nafasi au na utumizi wa teknolojia hiyo nitaitafuta maramojo.

Unafanya nini wakati wa baridi mkali? Wakati wa baridi mkali mie huvalia manguo nyingi, na pia kuhakikisha kukaa nyumbani, kuzuia kugonjeka.

Harufu gani unayoipenda, harufu ninayoipenda ni harufu ya samaki. Harufu ya samaki huvutia zaidi. Na pia ni mwenye latha mtamu zaidi. Harufu wa samaki akipikwa unamsikilia mbali. Na ni mwenye latha mtamu zaidi.

Unapenda unapenda kuamuka na jua au kulala mapema mie napenda kuamuka mapema hili niende kazini ni shariti niingie kazi saa mbili asubui na ni toke saa kumi jioni unusu.

Unapata habari wapi. Mie napata habari kutumia runinga au simu ya mkono. Habari motomoto zinazotokea nchini mwetu. Unaweza kupatikana rahisi kwa kutumia mitambo ya simu.

Unafanya nini mara nyingi wikendi. Mie nashiriki kuenda kazi. Kila jumamosi na jumapili naingia kazi saa mbili na kutoka saa kumi. Ikifika jioni ndiyo naweza burudika kidogo na wenzangu kwa kucheza mchezo unaitwa pool.

Je unapenda kutembea kwa miguu. Naam mie napenda kutembea kwa miguu. Nibora na pia ni Exercise ama zoezi. Kwa miguu zako kuwa mzembe sana sia mzuri. Saa ingine ni nzuri kutembea kufanya misuli yako iwe sambamba.

Je unatumia video kwa mawasiliano mie sipendi kutumia video kwa mawasiliano ila nikona app yenye inaitwa whatsapp whatsapp ni app inayokuruhusu kuongea na mtu kwa video huku mkionana ana kwa ana app iyo ni ya kuongea au kuchati na watu.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki wangu wa karibu zaidi ni rafiki mzuri sana. Na pia tunafanana kwa vitu vingi zaidi. Kama vile napenda kuona movie pia vile anapenda kuona movie. Napenda kuogelea pia vile anapenda kuogelea. Na kathalika hizi vitu zinafanya tuwe pamoja zaidi. Pia nakumbuka kuna siku tumeenda kuogelea. Anaogelea viema pia ningetamani tushiriki naye mchezo ya kushindana ya kuogelea.

Ungependa kujifunza nini kipya mimi ningipenda kujifunza vitu kadhaa kama vile kujua kuchora zaidi pia kujifunza kuendesha ndege au meli hizi ni vitu kadhaa zenye ningependa kujifunza kufanya.

Lugha gani ungependa kujifunza? Mie ningependa kujifunza Kiarabu Kiarabu ni lugha nzuri na pia naisikia inatamkwa vyema zaidi. Ningependa kujifunza kiarabu sana.

Je unaishi mahali unapozaliwa. Mie siishi pahali nilipozaliwa. Mie ninakijinyumba ninachoishi. Na pia inanifuraisha. Mie siishi pahali nilipozaliwa.

Jee unapenda kuimba la asha mie sipendi kuimba ila uapenda kukatika kuimba ni jinsi ya wasichana mie kama mvulana sipendi kuimba kabisa.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu. Chakula cha kigeni nimewahi kujaribu. Ni chakula cha kihindi. Chakula cha kihindi ni chakula kitamu sana ila kina pilipili mkali mno. Siku moja nili ila chakula hiyo ilikuwa tamu. Ila pilipili ilifanya ninywe maji chakula hicho ni kitamu na ningependa kukijaribu tena.

Unahifadhi data yako wapi? Mie ninahifadhi data yangu Google Map, Google Play. Google Play inakuruhusu uweke video na picha, pia nambari za simu zenye ukiweza kupoteza unaweza kuzipata kwa urahisi.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia zaidi? Kazi ninayoichukia zaidi. Manyumbani, manyumbani ni kazi ya kupanguza madirisha na milango. Huku zikiwa zimepata vumbi. Kazi hiyo naichukia mno.

Unafanya marafiki wapya vipi. Napatana na marafiki wapya. Kazini na pia barabarani. Ninapoenda kazini ninapata mteja au customer. Anakuja anashugulikiwa na kisha anafuraiya na kazi yangu. Hapo ndipo tunakuwa marafiki.

Je, unapenda kuangalia nyota. Ndiyo napenda kuangalia nyota kwanza msimu wa kiangazi. Mwa kuna kuanga kuna mwanga mzuri. Pia hakunanga mawingu nyingi una unaziona nyota zinavyong'aa. Juu angani napenda kuangalia nyota zaidi.

Unapendelea shati au tisheti? Mie napendelea zote Mie. Huvaa shati na tisheti juu. Kama wa style ama wanavyoiita kisasa swag hunifurahisha kwa kuvaa shati na tisheti.

Nguvu zako ni zipi kazini. Nguvu zangu kazini ni za kuchora Mie kazi yangu ni ya kuchora na naipenda zaidi na pia kuchora ni kitu la muhimu sana. Kila ninachochora ni rahisi kukikumbuka nikikiona tena.

Nanini kulinda mazingira. Mie kulinda mazingira. Mie hupanda miti na pia huchoma maplastiki na makaratasi ziliyo karibu ili ku boresha afya nzuri.

Ulifanya nini asubui hii? Asubui hii niliamka saa mbili kamili asubui nili ikula kinwajichangu cha asubui ilikuwa chai na mkate pia nilienda kuoga ili kujitayarisha kuingia kazini nilijihisi mwenye furaha. Na mwenye mbunifu zaidi. Pia asubui iliakikisha kupanga vitu kabla ya kutoka na kuelekea kazini.

Unapendelea mahali pa kimia au pa kelele. Mie kibinafsi napendelea pahali pa kimia zaidi naihisi nikiwa pahali pa kimya nahisi. Nimetulia na pia naeza mediteti. Pia mawazo yanakimbia vyema. Mafikira nafikiri vizuri pahali pamenyamaza. Pahali pana kelele ni pahali un huwezi kufikiria na pia haifurahishi.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mitandaoni. Miye napendelea kusoma habari mitandaoni. Kusomea habari mitandaoni ni bora kuliko gazeti. Siku hizi mitandao imeturuhusu au inatusaidia. Kwa kurahisisha vitu naweza soma gazeti yangu kwa simu au kwa mitandao yoyote kama vile kompyuta, simu na zinginezo. Gazeti kwa sasa haina haja kama wakati wa zamani.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako. Mimi nawasiliana na wafanyikazi wangu kupitia simu kabla ya kupatana kazini. Asubuhi saa moja nahikikisha nimepigia nimewapigia na kuwafamisha wasichelewe kazini. Naitumia simu kwa kuu nazungumuza nao inakuwa rahisi zaidi.

Ushauri gani ungependa kupea mtu anayeanza kazi. Ushauri nzuri ningepea. Penda kupea mtu anae anza kazi ni usichoke si kila siku ni jumamosi. Ipo siku utapata ipo siku utakosa. Usifananishe siku na usichoke kufungua biashara yako kama biashara yako iko chini jaribu kuji advertise au kujiuza mitandaoni pia husaidia kwa kufanya biashara yako kuwa kubwa au kukusikika na kuonekana na watu wengi.

Jambo la jambo gani la dini ni muhimu kwako jambo la dini muhimu kwangu ni jambo la nikianza kula nisharti niseme bismillah na nikimaliza kula niseme alhamdulillah. Hii inamaanisha bismillah asante mwenyezi Mungu na Alhamdullillah asanti kwa yote mwenyezi Mungu jambo hii ni lazima au ni sharati niseme kabla ya kula.

Aina gani za filamu unazo zipenda? Aina za filamu ninazo zipenda. Ni aina za comedy na pia action. Hizo filamu ni zenye kuvutia kwanza hizo comedy hufuraisha zaidi na pia huwa na mafunzo.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ujuzi ningetamani kuimarisha ni kupata mchoraji bora zaidi yangu ndivyo waweze kunifunza pia niwe bora na pia niweze kufunza wenzangu wawe bora kwa kuchora.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Mie hutoka kazi saa mbili na kufika kwa nyumba saa tatu au saa tatu unusu. Mimi niukuwa nimechoka mno. Na kila nikifika naitengeneza mlo wangu wa usiku na kisha naelekea kuoga kisha najitandaza kitandani. Nikiwa mwenye mchovu mno. Napumzika na kuhakikisha kuamka mapema.